Ninashirikiana na timu kwa kuweka mawasiliano mazuri na heshima mbele Napenda kusikiliza mawazo ya kila mtu na kutoa maoni yangu kwa njia tulivu bila kudharau wengine. Hii husaidia kila mmoja ajisikia kuthaminiwa na kufanya kazi kwa pamoja kwa ufanisi Pia ninahakikisha ninatekeleza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora. Kwa sababu kufanya sehemu yangu vizuri husaidia timu nzima kufikia malengo Ikiwa kuna changamoto, niko tayari kusaidia wenzangu au kuomba msaada bila kuona aibu Hii huimarisha mshikamano na kuaminiana ndani ya timu Zaidi ya hayo, napenda kuwa mnyumbufu Ninapokutana na mawazo tofauti, niko tayari kuyapokea na kujifunza kutoka kwa wengine Ninaheshimu maamuzi ya pamoja na kufuata makubaliano ya timu Kwa njia hizi, tunafanya kazi kama kitu kimoja Tukisaidiana na kufanikisha malengo kwa uraisi zaidi.

Wakati wa mgogoro na mtu, ninajaribu kwanza kubaki mtulivu na kuepuka kufanya maamuzi au kusema maneno kwa hasira. Najua kuwa hasira inaeza kufanya mambo kuwa mabaya zaidi. Hivyo, huchukua muda kidogo kupumua na kujipanga kabla ya kuzungumza. Utulivu hunisaidia kufikiria kwa akili na kuelewa hali bila kuingiza hisia kali. Baada ya hapo, ninajaribu kuelewa chanzo cha mgogoro. Kumsikiliza mtu mwingine kwa makini bila kumkatiza. Ili nijue anahisi nini na kwa nini kusikiliza husaidia kupunguza mvutano na humfanya mtu mwingine ajisikie kusikilizwa na kuheshimiwa Wakati huo huo hujiuliza pia ni kosa gani naweza kuwa nimefanya na kama kuna sehemu linahitaji kuwajibika Kisha huwasilisha mtazamo wangu kwa heshima huepuka kulaumu au kutumia maneno makali Badala yake hueleza hisia zangu kwa utulivu na ukweli. Kwa mfano, huonyesha jinsi kitendo fulani kilinifanya nijisikie, badala ya kushambulia tabia ya mtu njia hii husaidia mazungumzo yaendelee vizuri na kupunguza nafasi ya ugomvi kuongezeka Pia, ninatafuta suluhisho la pamoja Badala ya kushindana nani yuko sahihi, hujaribu kuona ni nini tunaweza kufanya ili kutatua tatizo na kuendelea mbele Ninapokuwa tayari kusamehe au kubali makubaliano fulani hufanya hivyo kwa moyo wazi kwa sababu amani ni muhimu kuliko kushinda mabishano Iwapo mgogoro ni mkubwa au mazungumzo haya saidii ninaweza kuomba muda au msaada kwa mtu wa tatu kama mshauri kiongozi au mtu ninayemuamini Hii husaidia kupata mtazamo wa nje kufikia suluhisho la haki.

Niinapata habari kutoka vyanzo mbalimbali ili niwe na taarifa zilizo sahihi na zilizo kamili Kwanza napenda kupata habari kupitia gazeti kwa sababu mara nyingi huwandikwa kwa utafiti na kwa kina kusoma gazeti hunizaidia kuelewa mambo ya nayoendelea nchini na duniani bila upotoshaji mwingi Pia napata habari kupitia redio na runinga, hasa vipindi vya habari, redio iraisi kusikiliza nikio safarini au nikifunya kazi nyingine Wakati runinga unipapicha halisi na maelezo yanayo eleweka kwa urahisi vyanzo hivi unizaidia kupata habari kwa wakati na kuelewa matokio muhimu Zaidi ya hayo utumia mtandao na simu kupata habari. Kusoma tovuti za habari, mtandao ya kijami na programu za habari. Hata hivyo huwa makini kuchuja tarifa na kuthibitisha habari kabla ya kuziamini kwa sababu sikila kitu mtandaoni ni cha ukweli. Pia napata habari kupitia mazungumzo na watu kama familia, marafiki na wenzangu kazini. Mazungumzo haya hunipa mtazamo tofauti na wakati mwingine huzaidia kuelewa jinsi watu wanavyo chukulia matukio fulani.

Ninapocheza maranyingi huwanza na kujiuliza maswali ya kujipa msukumo ili nijue nitacheza na nani na kwanini Kwa mfano na jiuliza ninamuda kiasigani ni kona nani karibu nami sasa Ninataka burudani ya ainagani leo maswali haya unisaidia kuamua kama nitacheza na marafiki, wana familia au hata peke yangu Nikiona ninamuda wa kutosha na kuna marafiki karibu huchagua kucheza nao kwa sababu huleta vicheko mazungumzo na ushindani wa kirafiki ujiuliza pia kama kuna mchezo ambao wote tunaweza kufurahia ili kila mtu ajisikie kushiriki maswali kama ni na ni nani anapenda mchezo huu tutachezea wapi unisaidia kupanga vizuri na kuepuka migogoro Wakati mwingine ni kitaka utulivu au niko nyumbani na familia ujiuliza kama ni wakati mzuri wa kucheza nao kucheza na familia hunipahisia ya ukaribu na ufanya muda upite kwa furaha maswali kama tuko wote Tuna muda wa mapumziko Uniongeza kukufanya uamuzi huo ujiuliza pia kama kuna mchezo ambao wote tunaweza kufurahia ili kila mtu ajisikie kushiriki maswali kama ni na ni nani anapenda mchezo huu Tutachezea wapi unisaidia kupanga vizuri na kuepuka migogoro Wakati mwingine ni kitaka utulivu au niko nyumbani na familia kujiuliza kama ni wakati mzuri wa kucheza nao kucheza na familia hunipahisia ya ukaribu na ufanya muda upite kwa furaha maswali kama tuko wote Tuna muda wa mapumziko.

Najiuliza kwanza, Kwa nini nitumie simu kununua vitu? Inarahisisha vipi maisha yangu ya kila siku? Ni mambo gani huwa nayazingatia kabla ya kununua? Ndiyo, hununua vitu kwa kutumia simu. Na imekua njia rahisi na ya haraka sana kwangu. Simu hunifanya niweze kununua bidhaa nikiwa nyumbani, kazini, au hata nikiwa safarini bila kupoteza muda wa kwenda dukani. Nawezakuangalia bidhaa tofauti, kulinganisha bei na kuchagua kile kinachonifaa kwa utulivu Napenda kutumia simu kwa sababu inanipa uhuru wa kuchagua Naweza kusoma maelezo ya bidhaa, kuona picha na kusoma maoni ya watu wengine kabla ya kufanya uamuzi Hii hunisaidia kuepuka kununua vitu visivyonifaa au vya ubora duni Pia malipo kwa simu ni rahisi na ya haraka Jambo linalofanya mchakato mzima uwe mwepesi Hata hivyo hununua kwa umakini mkubwa, hujuliza kama muuzaji anaaminika, kama bei ni ya kawaida na kama kuna garama za ziada ama usafirishaji kuhakikisha pia kuwa taarifa zangu binafsi ziko salama kabla ya kulipa. Kwa kufanya hivi kununua vitu kwa kutumia simu kuna kuwa rahisi, salama na kunanipa urahisi mkubwa katika maisha yangu ya kila siku.

Najiuliza kwanza Niladha gani hunifrahisha zaidi nikila. Napendelea chakula chenye ukali ama chenye utulivu. Je, latha unikumbusha nini au hunifanya nijisikie vipi. Napenda sana chakula chenye lathatamu, chachu kidogo. Au chenye vyungo vya wastani Spendi chakula kilicho blanda sana Lakini pia spendi kila chenye ukali uliopitiliza. Napenda chakula chenye balance ambacho kina latha inavionekana vizuri bila kunishinda latha nzuri hunifanya nifraja chakula pole pole na kukidhamini zaidi chakula chenye viongo vya kaweda hunivutia kwa sababu hunipa. Utulivu pilipili kiazi, vitungu, tangawizi au viongo vya kenyeji hunifanya chakula kiyo na uhai Ninapakula chakula chenye latha nzuri uhisi. Kama nimepewa nguvu na hata. Mudi yangu ubarileka kuzuri Pia napenda chakula chenye latha inaibaki mdooni kwa mdo ile inafanya useme hii ilikuwa tamu kweli latha hu nifanya nikumbuke tukio watu niliokula nao nao mahali nilipokula. Kwa hiyo kwangu latha si tu kuhusu kushiba. Nikuhusu kufuraiya, kujizikia vizuri na kufanya chakula kiwe sehemu ya kumbukumbu nzuri.

Jee ni kitu gani kinachonifanya nitumie simu yangu mara nyingi zaidi Kwa sababu gani simu imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku ni mambo yapi hunivutia zaidi ninapotumia simu? Kwa kiasi kikubwa ninatumia simu yangu kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu simu hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na watu wa karibu bila shida Hata kama tuko mbali ninapopiga simu au kutuma ujumbe Nahisi nimekaribiana na wale ninawajali Jambo linalonipa faraja na furaha Pia ninaitumia simu yangu kutafuta habari na maarifa mapya Kila siku kuna mambo mapya yanayotokea Hivyo simu hunirahishishia kufuatilia habari za jami burudani, michezo na maswala mingine yanayonivutia Kupitia simu ninaeza kujifunza vitu vivyo kusoma maoni ya watu mbalimbali linalonisaidia kupanua ufahamu wangu Zahidi ya hayo, simu hutumika kuniburudisha wakati wa mapamziko. Ninaweza kusikiliza muziki, kutazama vipindi vya kuvutia, au kucheka kwa kuangalia mambo ya kufurahisha. Hii hunisaidia kupumzisha akili baada ya siku ndefu ya kazi au masomo.

Je, ni mambo gani yaliyo nifanya nijisikie furaha nikiwa mdogo ni shuguli zipi zilizo nivutia zaidi wakati wa utoto wangu Nilikuwa natumia aje muda wangu wa kucheza utotoni nilipenda sana kucheza mchezo ya nje pamoja na marafiki zangu wa mtaani Tulikuwa tukikimbia, tukicheza mpira na mara nyingine tukibuni michezo yetu yenyewe kwa kutumia vitu tulivyo pata karibu nasi Mchezo hii ilinifanya nijisikie huru, mwenye furaha na bila mawazo mingi Kwa sababu wakati huo maisha yalionekana kuwa mepesi sana Pia nilipenda kukaa na watoto wenzangu tukisimuliana hadithi au kuigiza matukio tuliyoyaona au tuliyoyasikia kutoka kwa watu wazima Kwa kati mwingine tulijifanya waalimu, wauguzi au wazazi Jambo lililotuonyesha ubunifu na kutufundisha kushirikiana shuguli hizi zilinisaidia kukuza mawazo na kujiamini hata nikiwa mdogo zaidi ya michezo nilifurahia kusaidia nyumbani kwa kazi ndogo ndogo kama kufagia, kuosha viombo au kumsaidia mzazi katika shuguli za kila siku ingawa wakati mwingine niliona ni kazi ngumu nilijisikia fahari nilipopewa jukumu na kulitimiza Hii ilinifundisha kuwajibika na kuthamini mchango wangu katika familia.

Je, ni wakati gani wa siku nahisi niko makini zaidi? Ni muda gani akili yangu inafanya kazi vizuri na kwa urahisi? Ni wakati gani najisikia nina motisha ya kufanya kazi kwa bidii? Mimi ninapenda kufanya kazi vizuri zaidi asubuhi mapema. Hasa wakati dunia bado kimia na hakuna msongomano wa mawazo asubuhi akili hubaki safi na nguvu ziko nyingi, hivyo ni rahisi kupanga mipango, kutatua matatizo na kumaliza kazi niliyoiweka kama kipaumbele. Wakati huu pia najisikia kuwa na mtazamo chanya na kila kitu kinanipa kwa utulivu bila haraka. Pia wakati wa asubuhi ni rahisi kushughulikia kazi ngumu au zinazohitaji umakini mkubwa. Kama kuandika, kupanga bajeti au kutatua matatizo magumu Ninapofanya kazi hizi wakati huu hupita kwa urahisi na bila kuchelewa Hata hivyo kuna wakati mwingine ninapenda kufanya kazi alasiri Hasa pale kazi zinahitaji mawasiliano na watu wengine Wakati huu ninaweza kushirikiana na marafiki au wenzangu kazini Kwa urahisi na kuondoa changamoto zinazohusiana na mawasiliano.

Je, nimeshawahi kushika jembe na kulima? Nilisikia aje nilipokuwa shambani? Kulima kulinifundisha nini kuhusu maisha na kazi? Ndiyo, nimewahi kulima, na ni jambo linalonipa uzoefu wa kipekee sana. Mara ya kwanza nilipoingia shambani, nilihisi kuwa karibu zaidi na ardhi na asili. Kulima siyo kazi rahisi kwa sababu kunahitaji nguvu, uvumilivu, na moyo wa kujitoa. Hata hivyo, kila nilipokuwa nikilima nilijisikia fahari kwa sababu nilikuwa nafanya kazi ya maana. Nilijifunza kwamba kilimo kinahitaji subira kubwa. Unapopanda mbegu, huvuni matokeo mara moja. Inakulazimu kusubiri, kutunza mimea na kumwagilia, au kuondoa magugu. Hii ilinifundisha kuwa katika maisha, si kila kitu huja haraka, na mafanikio yanahitaji muda na juhudi. Pia, kulima kulinifanya nitambue thamani ya chakula kinachokulwa kila siku. Nilipovuna mazao nilielewa vizuri jinsi chakula kinavyopatikana kwa jasho na kazi ngumu. Hii ilinifanya niheshimu zaidi wakulima na nisipuuze chakula.

Jee, ni njia zipi ninazozitumia kuwasiliana na wenzangu kazini. Nin mawasiliano gani hufanya kazi ya timu iwe rahisi na yenye mafanikio? Ninapendelea kutumia njia zipi zaidi? Mimi ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya uwekaji wazi na mazungumzo na heshima. Kila wakati nikiwa kazini, napenda kusikiliza mawazo ya kwanza na kisha kutoa maoni yangu kwa utulivu. Hii husaidia kila mtu ajisikie kuwa anadhaminiwa na inafanya mazungumzo kuwa na tija. Pia napendelea kutumia mawasiliano ya moja kwa moja pale ninapohitaji kuelezea jambo muhimu kutoka kwa mazungumzo ya uso kwa uso. Tunaweza kuelewa hisia, luga ya mwili na maana ya maneno vizuri zaidi kuliko ujumbe mfupi tu. Hii ufanya wenzangu wajiskie karibu na kuondoa kuto kuelewana. Zaidi ya hayo, ninatumia ujumbe wa maandishi na simu pale ambapo wenzangu wako mbali au pale jambo linahitaji haraka kufanikishwa Lakini pakumbuka kutumia lugha ya heshima isio na utata ili kuepuka kuchanganya ujumbe Hii husaidia kuhakikisha kila mmoja anaelewa maelezo vizuri na kazi inafanyika kwa usahihi Pia ninahakikisha kuwa mawasiliano yangu yako ya wazi na ya kweli nikiwa na changamoto au tatizo uelezea kwa wazi bila kuagopa au kuogofia Hii hufanya wenzangu wajue kile kinachotokea na wanajua jinsi ya kushirikiana nami.

Je? Nimewahi kufanya yoga? Ni nini kilinivutia kufanya yoga? Je? Ni hisia gani nilio ipata wakati wa kufanya yoga? Ndiyo, nimewayi kufanya yoga. Na ni jambo lililo nipa uzoefu wa kipekee sana. Nilipofanya yoga mara ya kwanza nilijiskia utulivu wa akili na mwili. Yoga hufundisha kupumua kwa kina, kutuliza mawazo na kuthibiti mwili vizuri. Kwa kweli ilikuwa kama njia ya kuondoa msongo wa mawazo na kuzingatia sasa hivi Badala ya mawazo yasiyoisha Nilifurahia sana sehemu ya yoga zinazo husiana na kuongeza nguvu ya mwili na unyumbufu kuinua mikono kupinda mwili na kufanya mazoezi ya kupumua kunasaidia misuli yangu kustawisha moyo wangu kuwa tulivu na nikiwa na hisia nzuri Zaidi ya hayo, yoga ilinifundisha subira. Kwa sababu si kila kitu kilikuwa rahisi kufanya mara ya kwanza. Nilihitaji kujirudia mara kadha kabla ya kufanikisha baadhi ya mazoezi. Pia yoga ilinisaidia kujifunza kumudu mawazo na hisia. Nilipoanza kutulia na kupumua kwa umakini. Niliona kuwa nikiwa na changamoto yoyote ni rahisi kushugulikia kwa utulivu. Hii ilinisaidia hata katika maisha ya kila siku. Sio pale tu nikiwa kwenye yoga. Kwa jumla, kufanya yoga kunasaidia kuwa na mwili wenye afya, akili tulivu na moyo unao jua kuvumilia changamoto. Ni mazoezi ambayo sio tu yanayoboresha mwili, bali pia yanaboresha akili na roho kwa pamoja.

Je napendelea kula wali au ugali? Ni chakula kipi hunisibisha zaidi? Ni hisia gani zinazopata ninapokula chakula hiki? Mimi napenda kula ugali zaidi kuliko wali Ugali hunipa hisia kushiba kwa muda mrefu na hunifanya nijisikie mwenye nguvu Kila ninapokula ugali najisikia kama nimekula chakula kamili ambacho kina nitosheleza hadi muda mrefu bila kuhisi njaa haraka Ugali pia hunikumbusha mila na maisha ya nyumbani ni chakula kinacholiwa na watu wengi na mara nyingi huliwa pamoja na mboga, nyama au maziwa. Ninapokula ugali nikiwa na familia au marafiki huleta hali ya ukaribu na furaha kwa sababu ni chakula kinachounganisha watu mezani. Hata hivyo sipuuzili wali. Wali nao ni chakula kitamu sana. Hasaa unapopikwa vizuri na kuandaliwa pamoja na mboga au nyama lakini mara nyingi wali hunifanya nihisi kushiba kwa muda mfupi ukilinganisha na ugali.

Jee, ni Tukio gani lakutisha nililokumbuka? Nilihisi je wakati huo Nilijifunza nini kutokana na Tukio hilo? Kumbukumbu moja ya kutisha nilionayo ni pale nilipokuwa mdogo Ikiwa nimepotea sokoni pamoja na wazazi wangu Nilihisi hofu kubwa, moyo wangu ulikimbia kwa kasi na hisia za kutokuwa na usalama zilijaza akili yangu Nilijaribu kutafuta wazazi wangu lakini kila kupande nililaloangalia hakukuwa na aliyetambulika Hii ilinifanya nijisikia mpweke na kutojua la kufanya Hata hivyo, tukio hili ilinifundisha mambo muhimu Kwanza, nilijifunza kudhamini usalama na uangalizi wa wazazi Niligundua ni muhimu kila mara kuwa karibu na watu unaowaamini Hasa katika sehemu za uma Pili, ilinifundisha kubaki mtulivu Hata katika hofu, kwa sababu pale nilipojaribu kupumua na kufikiria hatua ya pili, nilifanikiwa kupata sehemu mzuri ambapo niliweza kumuona mzazi moja na kuungana naye Baada ya tukio hilo, kila ninapokumbuka ni nahisi shukrani na utulivu Kwa sababu nilitoka kwenye hali ya hofu kubwa hadi kupata usalama Pia kumbukumbu hii ili nifundisha kuwa katika maisha, changamoto na hofu zinaweza kutokea kwa ghafla Lakini uvumilivu busara na kutafuta msaada huweza kutusaidia kutoka kwenye halingumu Kwa hivyo kumbukumbu ya kutisha siyo tu ya hofu bali pia nifunzo la maisha na kumbusho la kudhamini usalama na familia.

Jee, ni mambo gani yanayonifanya nijisikie furaha sana? Ni hali gani au tukio linalofanya nicheke nitabasamu au nijisikie mnyenyekevu wa furaha? Ni watu gani au vitu gani huchangia hisia hii ya furaha? Mimi ninapofurahia sana ni pahali ninapokuwa na familia na marafiki zangu. Shuguli rahisi kama kucheka pamoja kusikilizana au kushiriki chakula kitaamu hufanya moyo wangu ujaze furaha. Furaha hii sio tu kutoka kwenye matukio makubwa mbali mara nyingi ni kutokana na mambo madogo madogo ya kila siku kama kuonana na mtu ambaye ninamdhamini au kushirikiana mzungumzo yenye maana Zaidi ya hayo kufanya jambo ninalopenda kama kusoma kitabu kizuri kucheza michezo hau kusafiri mahali pazuri kunanifanya nishike hisia za furaha Wakati huo akili yangu hubaki tulivu na huzuni au mawazo mabaya hupungua kidogo Hii hufanya nifurahie kila kipengele cha maisha yangu kwa sasa Pia furaha kubwa ninapata ni pale ninaposaidia wengine kuona mtu mwengine akifurahia kutokana na msaada wangu hunifanya nijisikie thamani na kuridhika Hii nifuraha isio na gharama lakini enye nguvu kubwa.

Jee, ninakunywa maji mangapi kwa siku? Kwanini ni muhimu kunywa maji kila siku? Ni dalili gani ninazopata pale ninapokosa maji ya kutosha? Mimi ninajitahidi kunywa maji angalia lita mbili hadi tatu kila siku. Ingawa mara nyingine inaweza kutofautiana kulingana na shuguli zangu au hali ya hewa. Kunywa maji kunasaidia kudumisha mwili wangu kuwa na afya ngozi safi na akili yenye nguvu. Pia kusaidia kusafisha mwili kutoka sumu na kudumisha mpumo wa mmenginyo wa chakula. Kwa kawaida huanza siku yangu kwa kukunyo kikombe cha maji asubui kabla ya kula na kisha ninaendelea kunywa kidogo kidogo kwa masaa yote. Napendelea kuwa na kikombe cha maji karibu nami ili niweze kunywa mara kwa mara bila kusahau Hii hufanya mwili wangu uwe na maji ya kutosha na husaidia kuepuka kizunguzungu na uchovu usio kua wa lazima Zaidi ya hayo kunyuwa maji hufanya pia mfumu wa mmengenyo wa chakula kufanya kazi vizuri na kuna saidia kujisikia tulivu na nikiwa kazi ni au wakati wa masomo Mara nyingine napunguza vinywaji vya sukari au vinywaji vyenye kemikali kwa sababu majisafi ni chaguo bora zaidi ya afya yangu.

Jee, unapenda kuenda madukani wakati gani? Ni muda gani hunifanya nijisikie huru na mtulivu ninaponunua bidhaa? Ni sababu zipi zinazonifanya nichaguwe muda huo? Napenda kuenda madukani asubuhi na mapema, wakati watu bado hawajafurika sana. Wakati huu maduka huwa tulivu, hakuna msongamano mkubwa na hii ni rahisi kutembea bila haraka. Pia wahuzaji huwa watulivu na wako tayari kusaidia. Jambo linalonifanya nipate kile ninachohitaji kwa urahisi. Asubuhi pia hunisaidia kufikiria kwa utulivu kuhusu kile ninachotaka kununua. Sina presha ya muda na ninaweza kulinganisha bei au ubora wa bidhaa bila bugudha. Hii hunifanya nisiondoke dukani nikiwa nimechoka au kukasirika. Wakati mwingine naweza kuenda madukani mwisho mwa juma. Hasa kama ninahitaji kununua vitu vingi kwajilii ya nyumba. Ingawa, huwa na watu wengi zaidi. Huwa nimejiaanda kisikolojia na nimepanga orodha vitu vina vyo nihitajika. Hii hunisaidia kuepuka kupoteza muda au kununua vitu visivyo vya lazima. Kwa ujumla napenda kuenda madukani wakati ambao kuna kutulivu, muda wa kutosha na mazingira yanayoniruhusu kufanya maamuzi mazuri. Hii hunifanya nifurahiye ununuzi wangu na kurudi nyumbani nikiwa nimeridhika.

Jee, napenda kula popcorn. Ni wakati gani hunifurahisha zaidi kula popcorn? Ni hisia gani ninazozipata ninapozila? Ndio, napenda kula popcorn. Hasa ninapokuwa nataka kujiburudisha au kupumzika. Popcorn hunifurahisha kwa sababu ni vitafunwa vyepesi na vina ladha nzuri. Ninapozila najisikia huru na mtulivu. Hasa, kama niko nyumbani au nikiangalia kitu kinachonivutia. Mara nyingi napenda kula popcorn wakati wa jioni au usiku. Baada ya kumaliza shughuli zangu za siku Wakati huo popcorn hunifanya nijisikia kama ninacho Najitunza na kujipa muda wa kufurahia mambo madogo ya maisha ladha yake hunikumbusha nyakati za furaha na burudani Pia napenda popcorn kwa sababu ni rahisi kuandaa na zinaweza kuliwa bila usumbufu mkubwa Naweza kuzila peke yangu au nikiwa na watu wakaribu Jambo linalo ongeza furaha zaidi Wakati tunakushirikia na kula popcorn huleta mazungumzo na kicheko.

Jee, ninachofanya kudumisha afya yangu ni nini? Ni tabia zipi, ninazo zifuata kila siku ilikuwa na mwili na akili yenye nguvu ni changamoto gani, ninazo kabiliana nazo ili kudumisha afya.Kudumisha afya yangu, ninajitahidi kula chakula bora na chenye virutisho vyote muhimu Hii ni pamoja na mboga, matunda, nafaka kamili, na protini kama nyama, samaki au maharagwe Pia napunguza vyakula venye mafuta mingi, sukari nyingi au chumvi kupita kiazi.Kula vyakula venye lishe kunanisaidia kuwa na nguvu, mwili mwenye afya na kile nyuku liwe zaidi ya chakula ninajitahidi kufanya mazoezi mara kwa mara Hii ni pamoja na kutembea, kukimbia kidogo, kufanya yoga au mazoezi mingine nyepezi. Mazoezi haya yanisaidia kudumisha nguvu na misuli moyo wenye afya unafanya mwili wangu kuwa na mzunguko mzuri wa damu Pia inazingatia kuzunguka na kupunzika vya kutosha kuwa na usingizi wa kutosha husaidia mwili wangu kupona akili yangu kuwa safi na hufanya nishugulikie shuguli zangu kwa ufanisi zaidi Mara nyingine husaidia kupunguza msongo wa mawazo na hisia za uchovu ninajitahidi pia kunywa maji ya kutosha kila siku Kwani maji ni muhimu kwa mwili kufanya kazi vizuri, kusafisha sumu na kudumisha ngozi yenye afya kunywa maji husaidia pia kuondoa uchovu na kunifanya nisikie nguvu na kufanya kazi na mazoezi.

Je, ni ainagani ya mkate ni naewebenda, nisababu gani unifanya nipende mkate huo Je, ni wakati gani au halikane ni napopendelea kula mkate huu Mimi ninapenda sana mkate wanafaka kamili kwa sababu unaradha nzuri na unanipia nguva za kudumu Kile ninapokula mkate huu na hizi mwili wangu unapata lishe muhimi nia kunizaidia kushiba kwa muda murefu bila kuhitaji kula mara kwa mara Mkate wanafaka kamili, pio nizaidia mfumo wangu wa mmengenyo wa chakula kufanya kazi vizuri na uzaidia kudumisha afya ya mwili kwa ujumla. Zaidia hayo, napenda mkate wa asili usio na sukari nyingi ya mafuta mingi. Huu ni raisi kuliwa na unaweza kuunganishwa na maziwa, supu au mboga. Ladha yake ni mzuri na unifanya nijesikia tulivu ni kila bila msongo wa mawazo kuhusu afya yangu. Mara nyingine napenda pia mkati wa kipanda kidogo cha asali au karanga Hasa wakati wa mapumziko ya mchana Hii unipa furaha na burudani ndogo pamoja na nishatia kufanya kazi kwa ufanisi baada ya hapo.

Je, ni chakula gani cha kigeni nimewahi kujaribu, nilihisije nilipokila, ni mambo gani nilijifunza kutokana na kujaribu chakula hicho Ndiyo, nimewahi kujaribu pizza ya asili ya Itali, nilipokula mara ya kwanza, nilihisi hisia mchanganyiko, ya furaha na mshangao ladha yake ya kipekee, mchanganyiko wa jibini, mchuzi wa nyanyi na viungo mbalimbali vilinifanya nijisikie kama muli wangu unapata kito kipia na chakipeke Kuonja chakula cha kigeni, kunanifundisha kuwa kuna ladha nyingi duniani ambazo zinaweza kushangaza na kufurahisha Pia, ilinifundisha kuwa kujaribu mambo mapya ni njia nzuri yakupanua mtazamo na kuelewa tamaduni nyingine Nilijifunza pia umuhimu wa kuwa wazi na kuwa tayari kujaribu vitu vipi Kwani mara nyingi vinaweza kuleta furaha isiyotarajiwa Zaidi ya hapo, chakula cha kigeni kama pizza ufanya mazungumzo kuwa mazuri wakati wa kula na marafiki au familia Wakati tunashirikiana na chakula tofauti kuleta kicheko, mazungumzo na burudani.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Kwa sababu ni shughuli inayochanganya mazoezi ya mwili na burudani. Ninapoendesha baiskeli nahisi mwili wangu unafanya kazi kikamilifu. Miguu inapokea nguvu na pumzi inakuwa ya kawaida. Hii hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na kuongeza nguvu bila kuhisi uchovu mkubwa kupita kiazi. Kuendesha baiskeli pia hunipa hisia ya uhuru. Ninapopita barabara barabarani au kwenye njia tulivu. Nahisi mawazo yangu yanapungua na akili inapata nafasi ya kupumzika ni muda mzuri wa kutafakari, kujipanga, au kufurahia mazingira yanayonizunguka bila usumbufu mkubwa zaidi ya hayo, baiskeli hunifanya nitumie muda mzuri nje na hupunguza utegemezi kwa usafiri mwingine Hii hunifanya nijiskie kuwa na mchango mzuri kwa mazingira na pia hunisaidia kuokoa nguvu na muda Wakati mwingine ninaendesha baiskeli nikiwa na marafiki Jambo linaloongeza furaha kwa sababu tunashirikiana, kuzungumza na kucheka.

Je, ni ushauri gani muhimu na wa maana ningeweza kumpa mtu mwingine? Kwa nini ushauri huu ni muhimu kwa maisha yake? Ni faida gani mtu anapata akifuatilia ushauri huu? Kwanza, ningehimiza mtu huyo kuwa na nidhamu na kupanga maisha yake. Njia bora ya kufanikisha malengo yeyote ni kuanza kwa kupanga muda, kazi, na maswala muhimu. Njia hii husaidia mtu kuwa na mtiririko wa maisha uliopangwa vizuri. Kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi Pili, ningehimiza kujifunza na kuwa tayari kukubali changamoto maisha hayapo bila changamoto Hivyo, mtu anapojua kuwa kila changamoto ni fursa ya kujifunza inampa nguvu ya kushughulikia matatizo kwa utulivu na busara Zaidi ya hayo, ningehimiza kudhamini uhusiano na watu wengine kuwaheshimu wenzetu, kusaidia pale isipowezekana, na kushirikiana kunasaidia kujenga urafiki mzuri na mazingira tulivu. Watu wanaposhirikiana kwa heshima na motisha, maisha yao huenda kwa urahisi na furaha zaidi Pia, ningehimiza kudumisha afya ya mwili na akili kula chakura bora, kufanya mazoezi, kupumzika ya kutosha, na kunywa maji ya kutosha husaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri mtu mwenye afya ni mtu mwenye nguvu ya kushugulikia maisha kwa ufanisi.

Mimi napenda kuvaa nguo rahisi na zinazonipa uhuru wa harakati. Nguo kama hizi hunifanya nijisikie huru na nikipita siku yangu. Si lazima nijihisi kizuizini au kinasumbua. Kwa mfano, shati rahisi na suruli au siketi rahisi hunifanya nijisikie tulivu na hufanya kazi yangu au shuguli zangu za kila siku ziwe rahisi. Zaidi ya hayo napenda nguo zilizo na rangi zinazofaa na ladha yangu. Napendelea rangi zisizokuwa na kuvuruga au kupeleka hizia zisizohitajika. Hii hunifanya nijisikie tulivu na furaha. Na pia hunifanya nitambulike kwa mtindo wangu mwenye bila kuiga wengine. Pia napenda nguo zinazoiendana na tukio au mahali ni libo. Kwa mfano, pale ninapokuwa kazini napenda nguo rasmi kidogo na tulivu. Pale nikiwa nyumbani au kwenye burudani napenda nguo za starehe zaidi. Hii hufanya nijisikia vizuri kwa muda wote wa siku bila usumbufu wowote.

Je, ninachofanya ninapohitaji msaada kazini ni nini? Ni hatua gani hufanya niweze kupata msaada kwa haraka na kwa usahihi? Ni watu gani nawafikia kwanza? Wakati ninapohitaji msaada kazini, hatua ya kwanza ni kutambua tatizo kwa uwazi. Nafikiria ni nini kinanilemea au siwezi kufanikisha peke yangu. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuelezea tatizo kwa maneno wazi. Bila kuchanganya maelezo au kupoteza muda. Kisha hufikia mwenye uzoefu au mshirika wa kazi ambaye ninaweza kumwuliza msaada napendelea kuwa na mawasiliano ya heshima na kuwa wazi kuhusu changamoto zinazo kabiliana nazo Kwa mfano naweza kusema nina tatizo hili unaweza kunisaidia kwa njia gani hii hufanya mtu aniunge mkono ajue jinsi ya kusaidia kwa usahihi Zaidi ya hayo ninajaribu kuchukua hatuwa kidogo kwanza kabla ya kuuliza msaada Kwa mfano na shugulikia sehemu dogo ya tatizo kuangalia nyaraka au maelezo yanayohusiana na kujaribu suluhisho la awali Hii hufanya mtu anayenisaidia ajue kwamba nimejaribu kabla ya kumwuliza na pia hutoa mwongozo wa haraka wa hatua zinazofuata.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota hasaa wakati waa usiku tulivu ambapo anga ikowazi Inapoinua macho yangu na kwangalia nyota na hisi utulivu mkubwa moyoni ni kama mawazo yote ya siku ya napungua na akili inaanza kupumzika taratibu muanga wa nyota unifanya nijisikie nikiwa sehemu ndogo ya ulimwengu mkubwa Jambo linalo niletea ninyekivu na amani Kwangalia nyota hunipa pia muda wa kutafakari maisha yangu Maranyingi na jiuliza maswali kama inaelekea wapi, nimefanya nini vizuri, nini ninaweza kuboresha Wakati huo nahisi nikiwa karibu zaidi na mawazo yangu ya ndani na ninapata ufahamu mpya kuhusu maisha Pia napenda kuangalia nyota nikiwa na watu wa karibu Tunapakapa moja kimia kimia au tukizungumza pole pole Huku tukiangalia anga uleta ukaribu na mazungumzu ya nyemana Nimuda wakipeke unaojenga uusiano na kuwacha kumbukumbu mzuri.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu ni njia rahisi ya kufurahisha ya kupata burudani na taarifa. Ninaposikiliza radio najisikia karibu na jamii kwa sababu nasikia sauti za watu tofauti, muziki na habari zinazogusa maisa ya kila siku. Radio unifanya nijisikie kama niko pamoja na wengine, hata nikiwa peke yangu. Napenda zaidi vipindi vya muziki ya mazungumzo, muziki hunipa furaha na unisaidia kupunguza uchovu. Hasa wakati wa asubuhi ninapojiandaa au jioni ninapopumzika vipindi vya mzungumzo unifanya nifikirie kwa kina Kwa sababu mara nyingi hujadili maswala ya jamii maisha ya changamoto tunazokutana nazo kila siku Pia napendelea kusikiliza redio wakati wa kusafiri au nikiwa nyumbani nikifanya kazi ndogo ndogo Wakati huo redio unifanya nijisikie nikiwa na mwenza na unifanya muda upite haraka bila kuchoka ni raisi kuisikiliza bila kuhitaji kuangalia kitu hivyo naweza kufanya mambo mengine kwa wakati mmoja.

Napenda mikutano iliopangwa vizuri na yenye lengo wazi. Ninapohudhuria mikutano ambao unamuanzo katikati na mwisho ulioleweka na jisikia muda wangu unadhaminiwa. Mikutano ya ainahiyo nisaidia kuelewa kile kinachotarajiwa kufanyika na nafasi yangu ndani ya mkutano huu. Pia napenda mikutano inayotua nafasi ya kila mtu kushiriki. Ninapopata furusa ya kutoa mawazo yangu na kusikiliza maoni ya wengine. Mkutano unakuwa haina manufaa. Mkutano inayoheshimu mawazo tofauti hunijenga kifikira na huimarisha ushirikiano kati ya washiriki. Zaidi ya hayo, napenda mkutano isiochukua mudamurefu bila sababu. Mkutano mfupi lakini mwenye mazungumzo yenye m ana hunipamotisha na ufanya mamuzi ya fanyiki kwa haraka. Mkutano mirefu isio na mueleke hunichosha na kupoteza nguvu za kufanya kazi nyingine.

Mimi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia nyepesi na ya furaha. Siku hiyo huanza kwa kuamka nikiwa na shukrani kwa mwaka mwingine wa maisha. Baada ya hapo, mara nyingi napenda kuwa na familia yangu au marafiki wa karibu. Tunapanga chakula kizuri, kucheka pamoja na kushirikiana kwenye michezo au burudani ndogo ndogo Hii hunifanya nijisikie furaha na upendo unaonizunguka Pia napenda kupokea salamu na pongezi kutoka kwa watu wa karibu Hii hufanya nijisikie kuthaminiwa na kunipa hisia nzuri za furaha ya ndani Wakati mwingine napenda pia kuzijia zawadi ndogo ndogo ambazo nizakipekee na zinanifaa siyo kubwa au gharama sana, lakini zinanifanya nijisikie furaha na kuthaminiwa Zaidi ya hayo, napenda kutumia siku yangu ya kuzaliwa kufikiria mafanikio yangu, malengo yangu na mipango ya mwaka ujao Hii unisaidia kuanza mwaka mpya wa maisha nikiwa na motisha, matumaini na mpangilio mzuri wa maisha yangu.

Mimi nina kula wali na mboga mara nyingi. Kwa sababu ni chakula rahisi, chanye lishe na hunisaidia kushiba kwa muda mrefu. Wali huwa chanzo kikubwa cha nishati na mboga hutoa vitamini na madini muhimu kwa mwili wangu. Kwa pamoja, hunifanya nishike nguvu za kufanya kazi na kushughulikia shughuli za kila siku bila uchovu mkubwa. Zaidi ya hapo, mara nyingi napenda kula matunda kama ndizi, maembe, au papai kila siku. Matunda haya ni rahisi ya haraka kuandaa na hutoa nishati ya haraka pamoja na lishe muhimu Hii unisaidia kuwa na mwili mwenye afya na akili enye utulivu Pia napenda kula cha kulacha asili na cha nyumbani Kwa sababu ni rahisi ni cha lishe na kina nisaidia kuhishi kwa usalama bila ku adhiri afya kula chakula cha nyumbani pia kuna nisaidia kuhifadhi tabia nzuri za lishe na kushiriki chakula na familia au marafiki.

Je, ninajihisi vipi ninaposubiri kwenye mstari, ni hisia zipi huibuka ndani yangu na ni mambo gani hunifanya nisubiri kwa urahisi au kwa uchovu? Kawaida, ninapokuwa nimesimama kwenye mstari, najisikia uvumilivu na mara nyingine hofu kidogo ya kupoteza nafasi yangu. Wakati mwingine, wakati mstari ni mrefu, najisikia kidogo uchovu au kukasirika. Hasa ikiwa nina haraka au siku yangu imepangwa kwa msongamano mkubwa. Hii ni kawaida kwa sababu kila mtu anataka huduma haraka na wakati mwingine hali inaweza kwa ya kusumbua Hata hivyo mara nyingi ninajaribu kudumisha utulivu na subira Ninafanya mambo madogo ya kujiburudisha kama kuangalia simu, kusoma au kufikiria mambo ya kufurahisha Hi husaidia kupunguza hisia za kuchoshwa na kuharakisha muda wa kusubiri kimawazo Zaidi ya hapo, ninapojua kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha na kila mtu anapaswa kusubiri kwa wakati wake, najisikia amani. Ninajaribu kuzingatia kuwa kila kitu kinaenda kwa utaratibu wake na kwamba subira hufanya mwisho wa mstari kuwa mzuri zaidi kuliko kukasirika.

Je, ni somo gani nililolipenda shuleni, ni kwa nini nililolipenda somo hilo, ni mambo gani niliyapata katika somo hii, yaliyonisaidia maishani. Somo nililolipenda shuleni zaidi ni sayansi, nilipenda kwa sababu ili nifundisha jinsi dunia inavyo fanya kazi, kutoka kwenye mimea na wanyama hadi mwiili wa binadamu na sayansi ya maumbile. Kila somo lililokuwa na majaribio au maonyesho ya vitendo nilijisikia kama nipo kwenye kisayansi kidogo. Na ile lilifanya nisikia furaha na musisimuko wa kujifunza. Nilipenda somo na la sayansi pia kwa sababu ilinifundisha kuuliza maswali na kufikiria kwa kina. Nilijifunza kutafuta sababu na kuelwa matokeo badala ya kubali mambo bila kuuliza. Kwa mfano, kujaribu mchanganyiko wa kemikali au kuona jinsi mimea inavyokuwa kuna nifundisha kuwa kila kitu kina sababu na mantiki yake. Zaidi ya hapo, soma la sayansi ili nifundisha uvumilivu na nidhamu. Jaribio mara nyingi halifanikii mara ya kwanza na hii ilinifundisha kuwa mtu anapaswa kujaribu tena na tena hadi afanikishe. Hii nifunzo muhimu sana hata maishani baada ya shule.

Napendelea kunyoa mara nyingi. Kwa sababu, kuna nifanya nijisikie nikiwa msafi, nadhifu na mwenye mpangilio mzuri. Kunyoa hunisaidia pia kujiamini zaidi. Hasa ninapokuwa na shuguli za kikazi au ninapokutana na watu wengi. Ngozi yangu inapokuwa laini baada ya kunyoa nahisi faraja na urahisi katika muonekano wangu wa kila siku. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo kuvaa ndevu kwa muda mfupi hunivutia. Ndevu hunipa mwonekano wa utu uzima na wakati mwingine hunifanya nijisikie tofauti kidogo na kawaida. Ninapokuwa na muda wakutosha, wakuzitunza vizuri, kama kuziosha na kuzipunguza kama mpangilio, ndevu zinaweza kunifanya nijisikie nikiwa na mtindo wakipekee. Uamuzi wangu pia hutegemea mazingira na majukumu. Ikiwa nina kazi inayohitaji mwonekano rasmi, basi kunyoa huwa chaguo lango la kwanza. Lakini ikiwa nina mapumziko au sina majukumu mengi ya kukutana na watu, ninaweza kuruhusu ndevu zikuwe kwa muda.

Napenda kufanya kazi na wengine. Kwa sababu ushirikiano hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo kujifunza mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora kwa changamoto zinazojitokeza. Ninapofanya kazi katika kikundi nahisi kuna nguvu ya pamoja inayosukuma kazi isonge mbele haraka. Kila mtu huleta ujuzi wake, uzoefu wake na mawazo yake. Jambo linalosaidia kazi kuwa imara zaidi na yenye ubunifu. Kufanya kazi na wengine hunifundisha pia uvumilivu na mawasiliano mazuri. Sio kila wakati watu hufikiri sawa. Hivyo hunilazimu kusikileza, kuelewa na kuheshimu maoni ya wengine. Hili hunisaidia kukua binafsi na kuwa mtu anayejua kushirikiana vizuri katika mazingira ya kazi na hata katika maisha ya kawaida. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo kufanya kazi peke yangu hunifaa zaidi.Wakati ni na kazi inayo iii hitaji umakini mkubwa aaa mpango ya kina napenda kuwa pekee yangu ili nifikire kwa utulivu bila usumbufu. Kufanya kazi pekee yangu hunipea nafasi ya kupanga, mda wangu vizuri na kuzingatia malengo yangu moja kwa moja.

Napenda kujaribu teknolojia mpya, kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kuboresha jinsi ni navyofanya kazi au shughuli zangu za kila siku. Ninapokutana na teknolojia mpya, hujiuliza inaweza kunirahisishia vipi maisha kuokoa muda au kunisaidia kufanya mambo kwanjia bora zaidi. Hamu hii hunifanya nijisikie nipo sambamba na mabadiliko ya dunia ya sasa. Teknolojia mpya hunisaidia pia kuongeza ufanisi na ubunifu. Kwa mfano, zana au mfuno mfuno mpya, unaweza kunifanya nifanye kazi kwa haraka zaidi au kwa usahihi mkubwa. Pia, hunifungua macho kutokana na njia tofauti za kutatua matatizo. Jambo linalo nifanya nifurahie kujifunza na kujaribu mambo mapya bila uoga. Hata hivyo, kujaribu teknolojia mpya huja na jangamoto zake. Wakati mwingine huchukua muda kuzoea au kuelewa jinsi inavyofanya kazi. Na mara nyingine inaweza kuleta mchanganyiko mwanzoni. Pia kuna hofu ya kufanya makosa au kupoteza taarifa muhimu. Licha ya changamoto hizi, kujitaidi, kusoma maelekezo, kuuliza msaada na kujipa muda wa kujifunza pole pole.

Programu ninayoitumia kila siku ni programu ya ujumbe na mawasiliano. Kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kwa urahisi na haraka. Kwa kutumia programu hii, naweza kutuma ujumbe mfupi kupiga simu au kushirikiana faili na taarifa muhimu kwa wakati mmoja. Hii hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye mpangilio Zaidi ya hapo hutumia programu hii kila siku hunifuraisha kwa kupata habari na taarifa muhimu. Mara nyingi hupitia maelezo mafupi, vidokezo au ujumbe muhimu kutoka kwa watu wa karibu au wenzangu wa kazi. Hii husaidia kuondoa changamoto za kutafuta taarifa kwa njia nyingine na hufanya nijisikie kuwa na udhibiti wa mambo yanayuhusiana na maisha yangu na kazi. Pia mara nyingine programu hii hunisaidia kuburudika na kuunganishwa na jamii Kwa mfano ninaweza kushirikiana picha video au hadithi fupi ambazo hunifurahisha na kunifanya nijisikie karibu na wenzangu Hata kama tuko pamoja kimwili.